Hapana lakini ningependa kujua kufanya yoga kwa sababu huwa naona. Natazama kwenye video, huku tiktok, kwenye televisheni. Na pia naona marafiki zangu wakifanya lakini sijui kufanya yoga. Hii inasaidia sana naona inajenga misuli, inasaidia kupunguza mawazo mengi kwa akili. Naam ningependa kujua lakini sijawai kufanya yoga.

Mimi nikiwa na furaha nyumbani, uwa napenda kufanya kazi za nyumba kama vile kupika, kuosha viyombo, pia naweza kuenda shamba kusaidia ndugu zangu, mara nyingine tunaenda maji kwa sababu maji ni mbali na kwetu, na pia naeza kuenda matembezi na marafiki zangu, hapo ni wakati nimefurai sana na.